Kufuata matukio ya kimataifa sifuati kwa kabisa kwa sababu sifuati matukio ya kimataifa kwa ndani sana. Unapata najaribu katika kila hali niweze kupata maitaji ambayo yatakimu maisha yangu kwa sababu ni napoeka akili yangu kwa matukio ya kimataifa. Kwa kila jambo, nitajikuta niko tu pale kwa runinga, nataka kuona iki na iki kilinafanyika, niko pale nimenunua gazeti, nataka kujua ili na ili. Naam ni vizuri sana kufuatia matukio ya kimataifa kwa sababu yanaweza kufungua akili yako, yanaweza kukusaidia. Asa katika matukio ya ukulima, matukio ya kuelimisha watu, kuhusu aina nyingi nyingi za kukumbana na ugonjwa. Tena matukio ya kimataifa yanaweza kuelimisha umuimu wa amani uku Kenya. Kwa sababu unapoangalia kimataifa, kuna nchi ambazo zinapigana sana sana. Unapoangalia pale na wewe unapata huko kwenu kuna amani. Inanipa moyo na hamu ya kutaka kuwa na hiyo amani kila wakati. Tena namna napuongelelea kuhusu matukio ya kimataifa, matukio ya kimataifa. Ni kitu cha maana kwa sababu kuna wewe wengi ambao wamepata kazi kutokana na kufatia haya matukio ya kimataifa. Wanapoenda pale kutafuta kazi, wanauluzwa swali hili na lile. Ufahamu wao umewasaidia kueza kupata malipo ambayo ni mazuri.

Naam nasoma gazeti hata ya leo tarehe ishirini na nane mwezi wa kwanza wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita nimesoma gazeti. Gazeti linaelimisha na linakusaidia uweze kujua mambo mengi kulingana na vitu ambavyo vinaendelea huku duniani ama katika nchi yetu ya Kenya. Naam, napenda kusoma gazeti ili tena unaposoma gazeti linakufungua akili unaweza kujiuliza ni kitu kigani huyu mtu alifanya ndipo yeye aweze kupewa fursa ya kile kwa duka unageuza unapatiwa pesa ama unawezafanya mambo mengi na hiyo gazeti wakati umeshaisoma na ukaielewa.

Kuweka afya mzuri, ni jukumu kubwa katika maisha yangu, na maisha ya wale ambao wananitegemea ama wako kando yangu niweze kuwashauri. Ndiposa niweze kuweka afya mzuri, kitu cha kwanza nahakikisha kwa wiki nimefanya tizi mara tatu. Iwe kuruka kamba, iwe kukimbia, iwe kutembea kwa mwendo wa kasi sana. Nahakikisha ya kwamba, hayo nimeweza kuyatimiza kabla wiki iishe. Lengo la pili ni kukula vyema chakula ambacho kiko na madini mazuri. Tenda, ndiposa niweze kuwa na afya njema wakati nimekumbwa na jambo fulani ambalo ni ligumu ambalo mimi mwenyewe siezi tatua, napenda sana kutafuta mtu maarufu ambaye ako na miaka mingi ya kusaidia watu katika kuwaambia hili na hili, unafaa kulifanya hivi, hebu jaribu hivi na hivi. Kwa hivo, napenda kutunza afya yangu kuhakikisha kwamba sina msongamano wa mawazo akilini nahakikisha ya kwamba napokumbwa na jambo fulani natafta ule mtu ambao akona umaarufu wa hilo jambo, tunaweza kuketi chini na kulitatua. Ninaposema kuhusu afia nzuri tena nahakikisha kwamba nimepiga meno wangu mswaki na kisha kwamba mdomo ni msafi. Kwa sababu sehemu ya mdomo ni sehemu ambayo usipoitunza vizuri unapata kile ambacho nakikula kikiingia pale kwa tumbo. Tumbo nalo linatuma ishara kwamba huyu ajatumia kitu kizuri undupo unaanza kusikia tumbo likiyoyoma bila aibu. Kwa sababu ukikosa kutunza afyako, mambo yatakuendea mrama.

Lengo ambalo nina muda mrefu kazini ni lengo sana sana la kutuma barua pepe. Unapata kwa siku unafaa kujulisha fulani na fulani katika sekta fulani. Anafaa kuwa ametimiza hili na hapo pia unangoja uambiwe unafaa kutimiza jambo fulani. Kwa hivyo, lengo langu la muda mrefu kazini ni pale ambapo ninatuma barua pepe. Isitoshe iwe tu hiyo peke yake. Lengo lingine ni wakati ambapo tunataka kujuliana hali. Unaeza pata tena mtu wataka kuuliza mshahara tutapewa lini. Hii kazi unaona tushirikiane ajy kwa sababu. Tu tuko wachache huku ama kwa sababu. Tunataka kuinua kila mtu mtu mmoja asije akabaki nyuma. Kwa hivo, lengo ambalo ni kuu katika kazi yangu ni kuhakikisha kila kitu ambacho kinafaa kufanyika katika iyo siku, kimeweza kufanyika bila kizuizi chochote mambo ya kusema fulani atafanya hili apana sipendi. Napenda kutekeleza jambo la iyo siku, liweze kuisha iyo siku, na kama limekua ngumu kuisha najulisha wenzangu hili jambo kweli limetushinda, sa itabidi tutafute mtu ambaye ako na akili kuweza kusaidia kila kitu.